Mimi ni mtu ambaye hua napenda kufanya mambo kadha wa kadha na familia yangu. Kwa mfano, ninapo toka kazini, mimi huwa natenga muda ili niweze kujumuika pamoja na familia yangu na tuweze kujadili mambo ambayo yanatukumba kama familia. Halafu wakati ninapokuwa na fursa au wakati ninapokuwa nimetoka kazini Huwa napenda kutembelea mbuga za wanyama ili tuweze kutazama wanyama tofauti tofauti na pia kujivinjari katika sehemu mbalimbali za burudani.

Mimi huwa nalinda faragha yangu pale mtandaoni nikitumia mbinu mbali mbali. Kwa mfano, mimi huwa natumia alama ya siri. Hili ni mbinu ambayo imenisaidia sana. Kuiweza kulinda baadhi ya stakabadhi muhimu sana. Ambazo huwa natumia pale kazini na pia zile stakabadhi ambazo huwa nahifadhi. Zitakazonisaidia baadae.

Mimi huwa natoa sadaka wala sio michango. Mimi hutoa sadaka wakati ninapo enda hekaluni ama ninapo enda kanisani ili niweze kusuali. Huwa naamini ya kwamba ninapo toa sadaka, huwa napata baraka kutoka kwa mwenyezi mungu. Na pia naamini ya kwamba baadhi ya hiyo sadaka inaweza saidia wale ambao hawajiwezi katika jamii.

Mimi ni mtu ambaye uwa na shughulikia udhaifu wangu pale kazini kwa kuzingatia mbinu tofautitofauti. Baadhi ya udhaifu wangu pale kazini ni kutumia muda wangu vizuri na inavyostahili. Kwa hivo, mimi huwa nimenunua kifaa ambacho kinaitwa saa ya mkono. Hiki ni kifaa ambacho huwa kinanisaidia sana kuweza kutumia muda wangu vizuri.

Mimi huwa napenda kugawanya taka zangu. Kwa mfano, kuna baadhi ya taka ambazo huwa zinapatikana jikoni kama vile maganda ya ndizi, mboga. Hizi ni taka ambazo huwa nazikusanya na kuziweka mahali tofauti. Pia, kuna taka kama vile mifuko ya plastiki. Hizi pia huwa nazikusanya na kuziweka mahali kwingine tofauti.

Mimi huwa naanza mradi mpya kazini kwa kuzingatia mambo kadhaa wa kadhaa. Kwa mfano, kabla nianzishe mradi huwa nafanya utafiti na kuhakikisha kwamba ule mradi utakuwa na manufaa muhimu sana katika shule. Kisha huwa naangalia kama kutakuwa na rasilimali za kutosha ili kuwezesha ule mradi kukamilika vilivyo.

Mimi huwa nasherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kufanya mambo kadha wa kadha. Kwa mfano huwa najumuika na marafiki wangu ili tuweze kusherekea siku muhimu sana kwa maisha yangu ambayo ni siku ya kuzaliwa. Pili huwa naambatana na baadhi ya wale watu muhimu sana katika maisha yangu tukienda pale sehemu za burudani ili tuweze kujiburudisha.

Mimi huwa napendelea joto wala sio baridi. Hii ni kwa sababu msimu wa baridi huwa na changamoto mingi sana. Kwa mfano, wakati wa baridi, mtu huwa hafanyi kazi vizuri kwa sababu huwa anahisi ni kama anatetemeka. Ya tatu, baridi huwa inaambatana na magonjwa hatari sana na inawezaletea mtu tatizo la moyo. Na hili ni jambo ambalo haliwezi patikana wakati wa msimu wa joto.

Mimi huwa nashugulikia kazi zangu za dharura kwa kutumia mbinu, tofauti, tofauti. Kwa mfano, huwa nahakikisha ya kwamba kuna ile ratiba ya zile kazi ambazo nastahili kukamilisha. Kisha, uwa na chukua zile kazi za darura na kuziweka nambari ya kwanza. Ili niweze kumalizana nazo kabla nianze kufanya kazi zingine.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea ni simu ya rununu. Hii ni simu ambayo nilipokea kutoka kwa rafiki yangu anayeishi ughaibuni. Nakumbuka mnamo mwaka wa elfu mbili ishirini na nne nililetewa hiyo zawadi na rafiki yangu ambaye amekaa ng'ambo kwa miaka mitano na nusu.

Kipindi cha televisheni ninachokipenda ni kile kipindi ambacho huwa kinaletwa baada ya habari ya jioni. Na hicho kipindi ni kipindi cha habari za michezo. Hiki ni kipindi ambacho huwa kinanikumbusha yale matukio ama yale mambo ambayo yametokea katika michezo, humu nchini na kote duniani.

Mimi siwezi ishi siku moja bila teknolojia. Hii ni kwa sababu tunaishi katika enzi ama wakati ambao teknolojia ni muhimu sana kwa maisha ya binadamu. Kwa mfano, mimi kama mwalimu nahitaji kufanya utafiti ili niweze kusaidia wanafunzi wangu. Na kila wakati mimi huwa naingia pale mtandaoni nikitafuta ile teknolojia ambayo itanisaidia kufanya utafiti kwa muda mfupi.

Kuna baadhi ya matukio ambayo ya mefanyika katika maisha yangu hadi waleo, lakini kuna tukio moja muhimu ambalo liliwai fanyika katika maisha yangu na kumbuka ile siku ambayo nilifuzu katika chuo kikuu. Hii ilikuwa ni furusa muhimu ambayo ilini fungulia milango ya kazi na mambo mengine muhimu katika maisha yangu.

Chakula ambacho napenda kula mara nyingi wakati wa mchana ni ugali. Ugali ni chakula ambacho kinatengenezwa kutoka kwa maindi ambayo yamekauka. Iki ni chakula ambacho huwa na nguvu na huwa na madini muhimu sana katika mwili wa binadamu. Na pia huwa kina nisaidia kupata nguvu wakati inapo fanya mazoezi usiku.

Mimi huwa sipendi kuimba, lakini wakati mwingine mimi huwa napenda kusikiliza au kutazama watu wakiimba katika runinga au katika mtandao wa kijamii. Hili ni jambo ambalo huwa linanisaidia wakati ninapopumuzika, nikitoka kazini na pia huwa inakua ni njia moja wapo ya kujiburudisha.

Mimi huwa napenda kucheza na pia kutazama michezo. Lakini wakati mwingi mimi huwa napenda kutazama michezo, hasa michezo ya kandanda inayo chezwaa kule uingereza. Na timu yangu ambayo huwa napenda huwa kuifuatilia ni timu ya Manchester United. Inayo cheza mpira wakulipwa kule uingereza ambao ni mchezo wa kandanda.

Kuna baadhi ya mambo ambayo huwa nafanya kazini ili kushirikiana na watu wengine au wafanyikazi wengine katika shirika langu. Kwa mfano, huwa napenda kuandaa ile mikutano ya timu na wakati huwa tunajadiliana jinsi ya kutatua tatizo fulani au jinsi ya kuanzisha mradi fulani katika shirika letu.

Kuna baadhi ya mambo ambayo mimi huwa napenda kufanya na marafiki zangu. Kwa mfano, tunapo kuwa na nafasi, huwa tunapenda kutembelea kambi za watoto mayatima, wajane au wazee ambao hawawezi kujitegemea katika jamii. Wakatu huo, huwa tunapenda kuwapelekea baadhi ya bidhaa kama vile vyakula na mavazi ili waweze kujihisi kama binadamu wengine.

Mimi huwa najihisi vizuri ninapo subiri kwenye mstari. Hii ni kwa sababu huwa naamini ya kwamba kila mtu ako na nafasi ya kuhudumiwa mahali popote pale. Na huwa inakuwa ni jambo la busara kusubiri katika mstari au kwenye mstari ili nafasi yako ikifika uweze kuhudumiwa kama watu wengine.

Mimi huwa napenda kunywa maji lita nane kwa siku, lakini huwa nagawanya masaa ambayo huwa nakunywa haya maji. Kwa mfano, wakati wa asubuhi huwa nakunywa maji lita mbili, wakati wa mchana huwa nakunywa maji lita inne, lakini wakati wa usiku huwa nakunywa maji lita mbili. Na hili ni jambo ambalo huwa linasaidia mwili wangu kuwa na kiwango sambamba cha maji kila wakati.

Mimi huwa na chaji kifaa changu maramoja kwa siku. Hasa wakati wa usiku ambapo huwa naenda kulala. Lakini pia huwa inalingana na kiwango cha kazi ambacho nafanya katika kile kifaa. Ninapo jipata nafanya kazi kwa muda mrefu huwa na chaji kifaa changu marambili au maratatu kwa siku.

Kuna baadhi tu ya mambo ambayo mimi hua napenda kuhusu shirika langu. Na jambo muhimu ambalo hua nalipenda zaidi ni ule ushirikiano uliopo baina ya wasimamizi wa shirika na sisi wafanyi kazi. Hili ni jambo ambalo hua linatusaidia sana kufanya kazi kwa bidi na pia kuhakikisha kwamba kazi ile inafanyika kwa muda unao faa.

Mimi nimewai kununua tikiti za tukio nakumbuka mwaka ulio pita kulikuwa na michuwano ya mchezo ya kadanda ya Afrika mashariki na nakumbuka niliweza kununua tikiti ya mchezo baina ya Kenya na Tanzania na tuliweza kutazama huo mchezo moja kwa moja baada ya kununua tikiti zetu.

Mimi huwa napenda kuzungumzia siasa. Hii ni kwa sababu mimi nimezaliwa katika nchi ambaye ikona demokrasia. Na kila wakati huwa tunakuwa na serikali inayo tawala na pia huwa tunakuwa na upande wa upinzani. Na hili ni jambo ambalo huwa linatufanya tunaongelea siasa baina ya upinzani na serikali kuu.

Mimi hua napenda kufanya mazoezi tofauti tofauti na kila wakati mimi hua napenda kukimbia au wakati mwingine huwa naenda katika gym na hua nafanya haya mazoezi wakati wa asubuhi na jioni na hua nafanya mara mbili kwa siku na kila wakati ninapofanya haya mazoezi hua najihisi kua na mwili ambao uko na nguvu zaidi.

Mimi huwa sipendi kucheza michezo ya ubao. Lakini wakati mwingine, mimi huwa napenda kutazama watu wakicheza michezo ya ubao. Hiyo inakua fursa ambayo huwa najifunza mengi kuhusu hii michezo ya ubao. Na pia huwa inakua ni wakati mwafaka wa kutulia na pia kupumuzika wakati ninapotoka kazini.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninaye mfahamu ni Lebron James. Lebron amezaliwa katika Jimbo la Ohio kule Marekani. Huyu ni mchezaji ambaye huwa na bidii na huwa anaisaidia timu yake kupata ushindi. Na siwezi kumbuka mchezo wa ajabu niliyo muona akicheza lakini huwa namfuatilia na najua ya kwamba ni mchezaji aliye na ujuzi na ubunifu wa hali ya juu. Na huwa nafurahia sana kila wakati ninapoona Lebron James akicheza mpira wa kikapu.

Mimi huwa naifadhi vitu vya dhamani. Kwa mfano, kuna kikombe cha dhamani ambacho nilipewa na babu yangu, aliyoaga miaka mitano iliyopita. Iki ni kikombe ambacho na kidhamini sana na huwa nakihifadhi vizuri kwasababu huwa inanikumbusha mambo mengi kuhusu babu yangu.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi uwa nafanya vitu kadha wa kadha. Kwa mfano, wakatu huo, huwa natafuta chakula cha mchana na huwa nashiriki nikiwa pamoja na marafiki zangu. Wakati mwingine, mimi hua napenda kusoma vitabu, aina tofauti tofauti, ili niweze kupanua kiwango cha akili yangu na vile ninavyofikiria. Alafu ilo ni jambo ambalo huwa linanisaidia sana kutumia muda wangu vizuri.

Mimi huwa napenda kutumia muda na familia yangu kufanya mambo tofauti tofauti. Kwa mfano, wakati tunapo pata muda, sisi huwa tunaambatana hadi kanisani ili tuweze kumushkuru na pia kumusifu mwenyezi mungu. Wakati mwingine, huwa tunaelekea moja kwa moja hadi maeneo ya burudani ili tuweze kujiburudisha na pia tuweze kupumuzisha akili.

Mimi huwa nandaa ripoti za kazi ni kitumia programu maalumu ambayo inaitwa Google Sheet. Hii ni programu ambayo huwa inapatikana katika tarakilishi na pia katika simu ya rununu. Na hii programu huwa inakuwa raisi wakati ninapo itumia na huwa inanisaidia sana baada ya kutengeneza zile report naweza kushirikiana na wenzangu ili tuweze kupata moja kwa moja matukio ambayo tumejadiliana.

Somo la sayanzi ninalolipenda ni somo la baiolojia. Ili ni somo ambalo limenisaidia sana kujua mambo mengi yanayoendelea katika mwili wa binadamu. Na pia kujua mambo mengi kuhusu mimea na pia wanyama na jinzi wanavyoshirikiana na mazingira. Na ili ni somo pia ambalo limeweza kunifungulia milango ya kazi tangu nifuzu kutoka katika chuo kikuu.

Kuna baadhi ya mambo ambayo mimi hua nafanya ili kuwatia wenzangu moyo. Kwa mfano, mtu anapo kumbwa na tatizo. Mimi hua nashirikisha huyo mtu na hua naichukua kama ni wakati muhimu ambapo naweza zungumuza nayo kuhusu ilo tatizo ambalo limemkumba. Kisha hua nampatia ushauri jinsi atakapo tatua hilo tatizo.

Mimi huwa napenda kushauri mtu kulingana na tatizo ambalo linamkumba. Kwa mfano, mtu anapo patikana katika hatari fulani au anapo patikana katika tatizo fulani. Mimi huwa napenda kumuuzisha huyo mtu labda tunaeza keti mahali ili tuweze kujadiliana kuhusu hilo tatizo na huwa nampatia baadhi ya njia ambazo anaweza tumia ili kueza kutatua hilo tatizo.

Mimi huwa sipendi kuoga kwa maji ya moto. Hii ni kwa sababu mimi ni mwanaume na huwa na amini ya kwamba mtu anapooga na maji ya moto. Uwa anakuwa na athari fulani katika sehemu yake ya kiume. Na hili ni jambo ambalo usipo lichukuliwa kwa makini huwa linakuja kukwadhiri baadaye asa wakati ambapo unatafuta watoto.

Kuna baadhi ya maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii yangu. Kwa mfano, ningependa kuona watu wakijihusisha katika mashirika tofauti tofauti na kufanya kazi ambayo itawaletea fedha kwa wingi. Hili ni jambo ambalo litasaidia jamii yangu kujiinua kiuchumi na pia kupunguza umaskini.

Juisi ya matunda ambayo huwa naipenda, ni juisi ya maembe. Hii ni juisi ambayo huwa inapatikana kwa urahisi kwa sababu maembe ni matunda ambayo huwa si vigumu kuyapata. Na pia, hii ni juisi ambayo huwa na madini muhimu sana katika mwili wa binadamu na huwa inasaidia sana kupunguza magonjwa.

Kumbukumbu ya kutisha katika maisha yangu ilifanyika wakati nilipokuwa katika shule ya msingi nakumbuka wakati huo tulikuwa tunacheza na watoto wa majirani na huo wakati nilikuwa nakimbizwa na mmoja wa hao watoto na niliweza kuanguka katika mtaro ulio kando ya nyumba yetu na ilo jambo lilisababisha nikavunjika mkono.

Tunda linalonipendeza, huwa linaitwa fenesi Fenesi ni tunda ambalo huwa linapatikana katika sehemu mbali mbali nchini Kenya. Hili ni tunda ambalo huwa ni tamu na huwa lina ladha ya kuridhisha. Pia huwa ni tunda ambalo liko na madini muhimu sana kwa kujenga afya ya binadamu.

Kuna baadhi ya mambo ambayo, mimi huwa nafanya ili nipunguze matumizi ya plastiki. Kwa mfano, mimi ninaponunua bidhaa sokoni ama mjini huwa nahakikisha ya kwamba natumia ile karatasi ambayo si ya plastiki. Na hili ni jambo ambalo huwa linanisaidia sana kupunguza msongamano wa plastiki katika mazingira.

Mimi huwa napenda kununua maji zaidi. Hii ni kwa sababu mahali ni napoishi huwa kuna upungufu wa maji. Na kila wakati ni napoenda mjini huwa nahakikisha ya kwamba ni natenga sehemu fulani ambayo naweza bebea maji. Na hili ni jambo muhimu kwa sababu maji huwa ni muhimu sana katika matumizi ya kila siku pale nyumbani.